Ndio napenda maua kwa sababu maua huleta furaha, utulivu na uzuri. Na pia huwa na maana nzuri upendo shukrani au matumaini. Pia maua hunukia vizuri sana.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni manchester united ninaipenda kwa sababu inahistoria kubwa mashabiki wengi duniani na imeweza kushinda mataji mingi pia ninavutiwa na namna timu inapambana hata wakati mambo ni magumu jambo linalonifanya nijivunie kuwa shabiki wake.

Ninazoelea nywele zangu mara kadhaa kwa wiki kulingana na jinsi zinavyo hitaji napenda kuzisafisha kuzika na kuzitunza vizuri ili ziwe na afya zinangaa na zisichoke hii inanifanya nijisikie vizuri na kujiamini.

Napata habari kutoka kwenye televisheni, radio na mtandao wa internet. Pia napenda kusomea magazeti na kutumia mitando ya kijamii kwa makini kupata taarifa za karibuni. Njia hizi hufanya niwe na uelewa kwa matukio mbalimbali na hunisadia kufanya maumizi sahihi.